Jambo la dini lililo muhimu zaidi kwangu ni maadili mema na uhusiano mwema kati ya mtu na mungu pamoja na watu wengine Naona dini si tu kuhusu ibada au kufuata taratibu fulani, bali ni mwongoza wa maisha unaomsaidia mtu kuishi kuwa haki heshima na uwajibikaji ndani ya jamii katika muktadha wa Kenya ambako dini ina nafasi kubwa katika maisha ya watu wengi. Swala la maadili ya kidini lina umuhimu wa pekee. Nchini Kenya, jamii nyingi zinatambua dini kama nguzo muhimu ya maisha ya kijamii na kiroho. Iwe ni ukristo, uislamu au dini za jadi, misingi ya dini hizi. Inasisitiza sana maadili kama upendo, uaminifu, unyenyekevu, msamaha na haki. Kwangu, maadili haya ndiyo msingi halisi wa dini. Dini hunifundisha jinsi ya kuishi kwa amani na watu wengine, kuheshimu tofauti zilizopo na kuchangia katika ustawi wa jamii kwa ujumla. Jambo lingine muhimu kwangu katika dini ni imani na mawasiliano ya kiroho na mungu. Kupitia sala, tafakari na ibada, mtu hupata nafasi ya kujitathmini, kuomba mwongozo na kupata faraja ya ndani. Katika maisha ya kila siku nchini Kenya, ambapo watu hukumbana na changamoto kama ukosefu wa ajira. Maonjo wa shinikizo la kiuchumi na matatizo ya kifamilia, dini hutoa tumaini na nguvu ya kuvumilia. Kwangu, imani hunisaidia kubaki dhabiti hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Aidha, dini ni muhimu kwa sababu inahimiza amani na mshikamano wa kijamii. Kenya ni taifa lenye makabila, tamaduni na mitazamo tofauti na dini imekuwa chombo muhimu cha kuunganisha watu Mafundisho ya kidini yanaposisitiza heshima, Mafundisho ya kidini Watoto na vijana hufundishwa tofauti kati ya mema na mabaya umuhimu wa umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuwajibika kwa matendo yao nchini Kenya taasisi nyingi za dini zimekuwa mstari wa mbele katika elimu afya na misaada ya kijamii Hili linaonyesha kuwa dini, si swala la kiroho pekee, bali pia ni chombo cha maendeleo ya jamii. Hata hivyo, ninaamini kuwa jambo muhimu zaidi ni kutenda mema kulingana na mafundisho ya dini, si maneno au majina ya kidini pekee. Dini inapopoteza mwelekeo wa maadili, na kubaki katika misimamo mikali au unafiki, huweza kupoteza maana yake halisi. Kwangu, dini inapaswa kuonekana katika vitendo ya kila siku. Jinsi mtu anavyowaheshimu wengine, anavyotimiza majukumu yake na anavyochangia amani na haki katika jamii. Kwa hitimisho, jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili, imani na mchanga wa dini katika kujenga jamii yenye haki, amani na mshikamano. Katika muktadha wa Kenya, ambapo dini ina ushawishi mkubwa katika maisha ya watu. Ni muhimu kuitumia kama chombo cha kujenga, kuleta matumaini, na kuimarisha maadili mema. Dini inapotekelezwa kwa busara na kwa vitendo huwa baraka kubwa kwa mtu binafsi au taifa kwa ujumla.